Napenda wakati ambapo kuna jua, sipendi wakati ambapo kuna mvua nyingi kunanyesha wakati wa masika wakati ambapo kuna jua, kuna vingi ambavyo unaweza fanya pale nje Unaweza toka wakati ambapo unataka, ilhali wakati ambapo kunanyesha, huwezi toka jinsi ambavyo unaipenda. Kwa mfano sasa hivi huku kunanyesha na apotokeki hapa wezi fanya chochote, huwezi kalima, huwezi katembea jinsi ambavyo unapenda. So wakati ambapo kuna jua, Unawezatoka uende kazini, bila mwavuli, bila kofia na ndio maana napenda wakati ambapo kuna kiangazi kidogo Manake unezafanya vitu zako, bila kusumbuliwa na chochote kama vile baridi, mvua unatoka na vazi lako ambapo ni nyepesi kidogo na kisha unaenda mahali ambapo unafaa ku.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

Anapenda harufu ya marashi sana sana ile ambayo inatoka kwenye maua Harufu hiyo ni nzuri sana inavutia na mimi nimekuwa nikitumia marashi hiyo kwa muda mrefu sasa kama vile miaka kumi Nimeipenda hiyo harufu inatoa mvuto mzuri ambayo watu wamekuwa wakipendezwa nayo.

Jioni hii nitaona nini, kuna filamu mpya kwenye runinga au nisikilize mziki tu, Labda niangalia matangazo ya mchezo kuna mchezo wa mpira kesho Ninapenda kuona timu yangu ikicheza Watoto wangetaka kuona hadithi za kutini Wanafurahia sana, tunaweza kuangalia pamoja Alafu watoto walale baada ya nitakuwa na muda baadaye nitakuwa na muda wangu Naangalia filamu yangu, nina filamu kadhaa sijasoma bado. Nadhani usiku huu, tutafurahia burudani nyumbani. Ni vizuri kulala mapema pia, kesho ni siku ya kazi.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

Msafara wa magari leo ni mzi nzito sana. Nitachelewa labda dakika ishirini. Lazima nimpigie mwenye kiti barua. Nimwambie, nitachelewa. Njia hii ya kila siku inakuwa ya kushindana. Watu wengi wanaenda kazi saa moja. Je, kuni kuna njia njingine zaidi na fupi. Nadhani kama niondoke mapema dakika thelathini nitaepuka msongamano. Kesho nitajaribu hiyo njia l Leo naendesha radio. Sikize mziki hila niwe na b subira. Hali hii ni ya kila siku. Lazima nijifunze kustahimili.

Naamu niko kwa katika mitandao ya kijami, ambali mbali kama vile Facebook, niko TikTok, niko kwenye Twitter, na hizi mitandao za kijami ni nzuri sana, unaweza kupata habari ya haraka, unaweza pata uwezo wakunge na watu kuharaka. Haa unapata vitu vingi pale kwenye mtandao ni ambao laungepata mali kuingine hilali wakati ya ambapu kuna simu wako ya mkononi ambao inawezo kuingia kwenye kiteknokolojia mbali mbali. Haa hii ku mtandao kijamii ni mtandao nzuri sana. Haa watu pale wanaweza kujumuika kuongea. Haa watu wanaeza uza bidazao pale kwenye mtandao kijamii. Watu wanaeza nunua kuna madukani pale unaeza uweza kununua vitu vyako na unaletea hadi nyumbani kwako hivyo basi inaezasema mtandao kijamii umeraisisha mambo na ni mfumo mzuri wakiteknolojia ambayo inamanufa mengi sana katika jamii.